Ndiyo, mimi napenda hesabu. Ingawa si kila mtu huzipenda. Nina zipenda kwa sababu hunifundisha kufikiri kwa mpango, kuwa makini, na kutafuta suluhisho la tatizo hatua kwa hatua. Hesabu pia hunifanya nijue kwamba karibu kila tatizo linajibu. Mradi tu ufuate njia sahihi. Pia hunipa changamoto ya kutumia akili na kuvumilia. Hasa pale swali linapaonekana gumu mwanzoni lakini badai likaeleweka.

Kwanza kabisa ninapoanza kazi, mimi hujipanga na kujitayarisha kiakili. Ninahakikisha nimeelewa majukumu ya siku hiyo, malengo ninayotakiwa kufikia na vipaumbele muhimu. Baada ya hapo, mimi napanga mudawangu ili nianze kazi zilizo muhimu au zenye uharaka zaidi. Pia, naanza kwa kukagua mazingira ya kazi kama vifaavi na hitajika, taarifa zipo kamili na kama kuna mawasiliano muhimu ya kufanyika. Hatua hii hunisaidia kufanya kazi kwa utulivu, kuepuka makosa ya haraka na kuongeza ufanisi.

Harufu ni nayoipenda sana ni ile ya vanilla ikichanganyika na fresh scent ya after shower. Unajua ile harufu inakuhit pole pole, si kali sana, lakini inakaa vizuri. Inanifanya nijisikie relaxed kama stress yote imepotea. Pia napenda sana harufu ya kahawampya asubuhi. Ile moment unaamka, unavuta hewa na unasema, ah, leo ni siku fresh. Pia kuna ile harufu ya mvua ikinyesha kwenye udongo, especially kwa mtaa. Hiyo hunipea nostalgia ingine mob inanirudishia childhood vibes.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana, ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivyohitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu walokwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajihadhari.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku inanisaidia kupata njia. Programu za michezo? Je, zinifaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima nalipisha bill na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Mara nyingi natumia wifi hasa nikiwa nyumbani au kazini kwa sababu ni stable na inaniwezesha kutumia internet bila kuangalia sana matumizi. Nipo kwa vitu kama kuwatch videos, kuwatch movies, kudownload files na kufanya kazi bila stress ya bundles kuisha. Lakini nikiwa nje au safarini data ya simu huokoa sana. Hile freedom ya kuwa online popote ni muhimu hata kama lazima umanage matumizi kidogo.

Ndiyo, mimi napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini si kila wakati. Kuna maoni zingine ni very helpful, zina nisaidia kuelewa mambo tofauti na kuona mtazamo wa watu wengine. Wakati mwingine unapata comments zina kuchekesha tu. Lakini pia kuna maoni zingine ni zakelele tu. Watu wanaargue bila point, hizo huwa mimina skip. Mimi napenda kusoma maoni yaliyo Simple, ya ukweli na yenye ya na make sense. Especially kwa mtandao kama X ama Instagram Comments zinaweza kukupea story mzima kuliko hata post yenyewe.

Leo niliamka saa kumi na mbili na nusu. Mimi kitu cha kwanza ninachofanya nikiamka ni kuomba. Then naingia bafuni napiga shawa. Na brush meno navaa nguo. Then mimi asubui nakunyua kahawa moto. Hiyo ni must. Na mkate, labda au chapati. Kazini leo nilienda na gari. Na siku yangu nikifika kazini kwanza ninaangalia timetable nione duties zenye tumekuwa allocated. Asubuhi hii nilikuwa nahisi nina nguvu for some reason na pia nilikuwa happy.

Chakula cha jadi ninachopenda sana ni ugali na sukuma wiki, na ikiwezekana na nyama ama mayai pembeni. Hii ni ile food ya ukweli ya comrade. Simpo lakini unashiba proper. Ukikula ugali moto, sukuma imeiva poa, unafeel tu kama uko home. Pia napenda gidheri, especially ile imeiva vizuri na imewekwa kidogo mafuta na vitungu. Ina slap, chakula cha jadi hunikumbusha nyumbani, familia na zile siku za kitambo. Si ya fancy lakini ni ya roho.

Ndiyo, mimi napenda sana kufuatilia matukio ya kimataifa. Mara nyingi naanza na kucheka bali mtandaoni kupitia simu, natazama headlines nione nini kinendelea duniani, alafu nachagua zile story muhimu. Pia natumia social media kama X na YouTube, juu huko ndo unapata updates haraka na views tofauti tofauti. Wakati mwingine nasoma maoni ya watu ili nione wanathink aje, ingawa sio zote na take serious. Nikipata story kubwa najaribu kusoma kutoka source zaidi ya moja ndio nipate ukweli.

Ndio, mimi napenda kufanya kazi nyumbani, lakini pia naelewa sii kila siku. Kufanya kazi nyumbani kuna nipea comfort, uko relaxed, hakuna stress ya kusafiri, na una save time mingi. Unaweza kupanga siku yako poa, uchukue chai, ufocus bila kelele mingi. Lakini pia inahitaji discipline juu ukiwa nyumbani, distractions zinaweza kuwa mob sana. Mimi hujiwekea ratiba na space maluumya kazi ndio nisi mix kazi na kupumzika.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamani. Ingawa si cha gharama kubwa sana, ni kitu chenye thamani ya kihisia zaidi. Inaweza kuwa ni picha za familia, zawadi nilipewa na mtu muhimu, ama kitu kinachonikumbusha safari niliopitia maishani. Hivi vitu vinanipea motivation na kunikumbusha kwenye nilitoka. Sipendi kuacha vitu hivyo ovyo ovyo, na ninahakikisha viko safe na sehemu niko sure havita potea. Hata kama mtu mwingine anaweza asione value yake, kwangu ni muhimu sana.

Nikifanya kosa kazini kwanza kabisa nakubali. Sina tabia ya kudiflect ama kulaumu mtu mwingine nakubali kosa ju hapo ndipo solution inaanza. Baada ya hapo najaribu kuelewa kosa lilitokea wapi na kwa nini ili nisirudie tena. Kisha nawasiliana mapema na timu ama supervisor wangu niexplain situation kwa ukweli. Hii huonyesha responsibility na inasaidia kupata njia ya kurekebisha haraka. Pia, najifunza kutokana na kosa najiambia next time nitafanya better.

Mboga ninazopenda kula sana ni sukumawiki, ju ni simple na inaenda na almost kila chakula. Ikiwa imepikwa poa na vitunguu na nyanya kidogo, inakuwa tamu sana. Pia napenda cabbage, especially ile yenye imeiva iko soft na haina maji mingi. Napenda pia spinach, ju ni light na inafeel healthy. Ukipika na maziwa kidogo na mafuta pia, inakuwa very nice. Wakati mwingine nakula managu au terere, hizi ni zile mboga za kienyeji. Zinanikumbusha home na zinanipatia nguvu na nutrients zenye nahitaji.

Mahali paki historia ningependa kutembelea ni The Great Wall of China. Ninasikia tu historia yake, length yake na effort ya kuconstruct hiyo wall ya ancient times inavutia sana. Mimi ningependa kuona kwa macho jinsi watu waliweza kufanya kitu hiki kikubwa bila teknoloji ya leo. Pia ningependa kwenda misri nione zile pyramids zao. Juni mystery na history ikodeep sana. Ningependa kujua civilization ya zamani vile ilikuai na kaa na kuelewa maisha ya opia.

Mimi naweka malengo ya kila mwezi step by step. Kwanza, naangalia objectives kubwa za mwaka. Kisha nina chop hizi goals kuwa monthly chunks. Hii inafanya mambo yawe manageable na si stressful. Baada ya hapo, kila goal ninaiandika kwenye notebook au app kidogo, nikitaja steps ndogo ndogo za kunifanikisha kila moja. Hii inafanya ni track progress yangu kila siku. Pia, naweka priority. Zipi ni muhimu zaidi na zipi zinaweza kusubiri kidogo. Mwishowe, mimi nafanya review mwishoni mwa mwezi kuona nilifikia goals gani, nilikosa nini, na ni nini cha kuboresha next month.

Ndiyo, nimewahi kusafiri mahali pazuri sana, na moja ya memorable ni Mombasa hasa pwani. Beach ni fresh, maji ni clear, na vibes za jua zinakuletea utulivu. Nilifurahia pia kutembea old town kuona history na architecture ya kipekee. Pia nimewahi kusafiri naivasha pale lakeside. Tulikuwa na boat ride na wildlife spotting. Mecha ilikuwa poa sana.

Ndiyo, mimi napenda mvua lakini si kila wakati. Mvua ya kawaida, ile ya polepole, inanifanya nakuwa kam sana. Ukikaa ndani, ukisikiza sauti ya matone ya kigonga pa ama dirisha, unafeel tu relaxed. Ni ile moment ya kuchil, kufikiria, ama kunywa chaimoto ukiwa tu kimia. Mvua pia inanifanya napata nostalgia kidogo, inanikumbusha zile siku za kitambo, baridi kidogo na vibe za nyumbani. Lakini mvua ikikuwa kali sana na kuleta floods hapo hapana.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuchukua hatua simple lakini muhimu. Kwanza natunza password zangu vizuri. Situmi password moja kila mahali na ninaavoid zile rahisi kama moja, mbili, tatu, nne ama jinalangu. Pia naweka two-step verification pale inapowezekana. Ju hio inaongeza security sana. Pia nakuwa careful na links na messages. Nikiona links suspicious ama message ya kunishurutisha nifanyi haraka na ignotu, sipendi kudownload app sama files kutoka sources sielewi. Pia kwa social media, na avoid kushare info yangu personal ovyo ovyo.

Nikiwa furaha nyumbani, napenda kufanya vitu simple na zinanipea peace sana. Mara nyingi naanza tu kwa kurelax, nikisikiza music poa, ama nikae kimia kidogo nikifungua dirisha, nipate fresh air. Wakati mwingine natengeneza chai au kahawa, nakunywa polepole bila haraka, nikifurahia the moment. Pia napenda kuwatch movie ama series kidogo, zile zenye zinabamba lakini si ya kustress akili. Kama nikona nguvu, naweza kupika kitu simple pia, ju kupika ukiwa relaxed, inafanya nifurahie.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kwanzisha biyashara yangu. Wazo lakua na kitu chako mwenyewe inafil poa sana. Una control ideas zako na unabuild kitu step by step. Nilifikiria biashara ndogondogo, kama online, business, ama huduma fulani. Ju zinaanza pole pole bila presha mingi. Kinacho nivutia ni freedom ya kupanga muda wako na kuona matokeo ya effort yako mwenyewe. Lakini pia najua biashara inahitaji planning, discipline na patience. Si haraka na si kila siku ni profit.

Rangi ninayoipenda sana ni bluu. Inanipea feeling ya utulivu na balance. Nikiona bluu, akili inatulia tu. Hakuna pressure, hakuna kelele mingi. Inanikumbusha anga na bahari, zile vibes kuwa free na relaxed. Pia, napenda bluu juu ni easy kumatch na vitu mingi. Nguo, room, hata vitu vya kazi. Si flashy sana, lakini bado ina class yake. Ukiwa umevaa bluu, unaonekana calm na confident bila kujaribu sana.

Ndiyo, napenda kujifunza historia, lakini kwa njia simple na interesting. Napenda kuelewa vile mambo ya zamani yalivyo shape maisha ya leo, culture, siyasa, na hata jinsi watu wanavyo fikiria. Ukielewa history, unaona wazi kwa nini dunia iko vile iko sai. Napenda sana kusikiza stories za zamani, especially zile za watu, vita na struggles walipitia. Si dates pekee, bali lessons zilizo ndani. Nikipata dokumentari ama story imelezwa poa naweza kufuatilia bila kuchoka.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota, especially usiku ukiwa kimya na anga iko clear. Kuna ile feeling ya utulivu unainua macho juu unafeel kama dunia ime slow down kidogo. Nyota zinafanya uthink deep, maisha, ndoto, na vile sisi ni wadogo ukilinganisha na universe. Napenda sana kufanya hivyo nikiwa nje, ama nikiwa safari mbali na kelele za jiji. Ukiona nyota nyingi bila light pollution ni vibes proper. Wakati mwingine naweza kaa tu nisikize muziki pole pole ama kimya kabisa nikitazama anga.

Ndiyo, mimi napenda kucheza na watoto. Juu wana kupea furaha ya ukweli. Watoto wako very honest, wanacheka bila kujifanya. Na energy yao ni real. Ukicheza nao, unasahau stress za watu wazima kidogo. Unafeel tu free. Napenda vile wanauliza maswali mingi na wanaona dunia kwa njia simple sana. Unaweza kucheza mchezo mdogo, kuimba ama hata kuongea tu. Na wao wanakuwa happy kabisa. Hiyo happiness yao ina ambukiza.

Chakula ninachopenda kula jioni ni kitu light lakini inashibisha. Mara nyingi napenda wali na mboga, labda na kuku ama maharagwe. Si heavy sana, juu jioni nataka nikule poa halafu nipumzike vizuri. Wakati mwingine napenda kula ugali kidogo na sukumawiki ama mayai, ni simple lakini satisfying. Kama nimechoka sana, naweza kunywa chai na mkate ama chapati moja.

Kazi ni nayoithamini zaidi ni ile inayosaidia wengine kwa maana halisi. Kwa mfano, kazi ya uuguzi, walimu au watu wanaoshughulika na community. Kwa sababu unajua effort yako inabeba impact kubwa kwa maisha ya mtu mwingine. Hiyo ni kazi yenye purpose, si income tu. Napenda pia kazi ambayo inakuletea learning na growth. Kama unafanya kitu kila siku na unapongeza skills zako, hiyo inakua investment kwa future yako. Kazi nzuri kwangu ni ile inanifanya nijisikie valued, challenged na motivated.

Ndiyo, mimi napenda kula popcorn sana. Popcorn ni ile snack ya easy vibes, hai stress mtu, unaweza kula ukiwa una watch movie ama unapumzika tu. Popcorn ni ile snack ya easy vibes, hai stress mtu, unaweza kula ukiwa una watch movie ama unapumzika tu. Ile sound ya popcorn ikipika na harufu yake tayari inakusetia mood. Napenda popcorn ikiwa si salty sana ama wakati mwingine ikiwa na sukari kidogo. Unaka home, lights zikiwa dim, movie inaplay, popcorn iko hapo, hapo ndipo enjoyment iko complete.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilijitambua na kuamua kuchukua mwelekeo wangu mwenyewe. Ilikuwa ile moment unaamuka unajiambia, sai ni mimi na future yangu. Nilielewa kuwa hakuna mtu atanisikuma kama mimi mwenyewe. Hapo ndipo nilianza kuwa serious na maamuzi yangu. Tukio hilo lilinifundisha kujiamini nakuwa responsible. Nilijua nitafanya makosa, lakini pia nitajifunza. Haikuwa easy kulikuwa na doubt na pressure kidogo lakini nilijiskuma tu. Hiyo moment ilinibadilishia mindset.

Mimi napendelea zaidi chakula kisicho mafuta, lakini si kwa extreme. Napenda chakula kinachokua light, fresh na healthy. Kinachonipa energy bila kufill heavy baada ya kula. Hata hivyo, wakati mwingine napenda kidogo chakula chenye kikofati, kama fries ama pizza. Hila ni occasional treat tu, si kila siku. Juu ni izi kuoverdo na kufill sluggish. Mimi napendelea balance, mostly chakula kisicho mafuta, lakini occasional indulgence hufanya life iwe poa na enjoyable.

Mara nyingi, nakaa hadi kama saa tano ama saa sita usiku. Sipendi kulala very late juu kesho kuamka inakuwa ngumu na energy inapungua. Nikilala mapema kidogo, akili inakuwa fresh na siku inaanza poa sana. Lakini kuna siku especially kama kuna kazi, movie ama niko online, naweza kupush hadi saa saba ama saa nane. Hapo kesho lazima nijirekebishe.

Kwa kweli, napenda zote mbili. Inategemea na situation. Napenda kusimamia ju inanipa nafasi ya kulead, kuorganize watu, na kusaidia wengine wafanye kazi poa. Inafeel poa kuona team inamake progress na unajua uli play path. Pia inanifundisha responsibility na decision making. Lakini pia sinashida kusimamiwa, especially kama kiongozi ni mtu anaelewa kazi na anatoa guidance poa. Ukiwa unasimamiwa vizuri, unajifunza, unagrow na unapata direction clear. Sio lazima kila time uwe boss ili ufeel valued.

Mimi napendelea mahali pa kimya, ju inanisaidia kufikiria vizuri na kupumzika. Kimya kinanilete utulivu, unajisikia relaxed, na unapata spesi ya kupanga mambo ya akili. Hapo ndipo napata fokus, ya kusoma, kusikiliza mziki polepole, au hata kuwatch movie bila distraction. Lakini pia siogopi mahali pa kelele, especially kama ni party au social gathering. Kelele kidogo inaweza kuwa fun. Ni vibes na excitement na laughter with friends and family. Napendelea calm and peaceful environment kwa kazi na relaxation. Na kelele ni occasional enjoyment tu. Kwa sababu, balance ni key.

Mimi hujiandaa kwa mkutano kwa step by step. Kwanza, nacheck agenda ya mkutano ili nijue ni topics gani zitaongelewa na ni maamuzi gani yanahitajika. Hii inanisaidia nijiweke ready mentally na kufocus kwenye point muhimu. Baada ya hapo, mimi huandaa notes, data au presentations ninazohitaji. Nikiona kuna maelezo ya kushare nayaprep mapema ili nisilose time. Pia, nahakikisha vitu vya teknolojia kama laptop, projector au files ziko ready. Kabla ya mkutano, napenda kureview points muhimu na kujiset mentally. Ni important kuingia confident na clear.

Ndiyo, napenda kupanda milima, hasa kwa adventure na views poa juu kabisa. Kupanda milima inakuchokesha kidogo, lakini ile feeling ukifika juu ni priceless. Unapumua fresh air, unaangalia mandhari na unasema nilifanya hii. Pia kupanda milima inasaidia kuclear akili. Unaacha stress huko chini? Unafocus na hatua zako. Ni kama therapy ya mwili na akili kwa pamoja. Ukiwa na marafiki, experience inakuwa even better, juu mna-encourage each other hadi mnafika kileleni.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni training za communication na teamwork. Yamekua muhimu kwa sababu katika kazi zote, si kila kitu utafanya wewe peke yako. Unahitaji kushirikiana na wengine, kuelewa maoni yao na kufikisha ideas zako kwa uwazi. Pia, mafunzo ya problem solving na time management yamenisaidia sana. Ni melearn jinsi ya kupanga priorities, kushughulikia changamoto bila stress na kufanya maamuzi kwa haraka lakini kwa uwangalifu. Mafunzo haya yamenifundisha skills muhimu za kila siku kazini.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto, ju inanipa comfort na utulivu. Maji moto hunifanya nijisikie relaxed, kueliminate stress ya siku nzima na hata kusaidia misuli kupumzika. Ukishika soap na mvuto wa maji moto, unajisikia kama stress zote zimefutwa kidogo. Pia kuoga kwa moto kuna vibe ya self-care, unaacha problems mbali kidogo na unajisikia refreshed. Wakati wabaridi au mvua kidogo, kuoga kwa moto ni terapi halisi.

Ndiyo, mimi napenda kuvaa kofia, lakini si kila wakati. Kofia inaweza kuwa style statement au simple protection dhidi ya jua au baridi. Ukiwa na kofia poa, unajisikia confident na unakaa smart. Napenda kofia zinazofaa occasion, kama casual cup wakati wa outdoor, ama knitted hat kidogo wakati wa baridi. Pia kofia inaweza kuongeza vibe ya comfort, so unafeel relaxed na casual.

Mara nyingi, natumia simu yangu kwa communication, kucalll, kutext familia na marafiki ni kitu ya kwanza kabisa. Whatsapp iko top, updates, group chats, na kucheckkama kila mtu ako poa. Pia, natumia simu sana kwa kupata habari na kujifunza, na scroll kidogo social media, na soma news, ama na watch videos za kuniongezea knowledge. Wakati mwingine ni YouTube ama articles fupi na siwezi lie simu pia ni ya entertainment, muziki, movies ama reels kidogo za kucheka na kurelax akili. Simu yangu ni tu yq mawasiliano, learning na entertainment.